Mimi sipendi kusikiza radio sana. Hata imekuwa muda murefu sana kabla ya mimi kusikiza radio. Unajua kitambo tulikuwa tunasikiza radio kwa sababu tunataka kusikia muziki, tungetaka kujua habari na matukio ambayo yanatokea. Lakini sikuhizi hauhitaji radio ndio usikize muziki. Unaeza sikiza muziki mitandaoni ya kijamii kama YouTube hivi. Na kama ni habari ama kujua ni mambo gani yanaendelea katika taifa ama jamii, kuna pia mitandao. Unaweza ukasoma matukio, habari kwenye mitandao. Na kwa hivo sioni tena haja ya kusikiza radio. Kwa hivo mimi sisikizi radio siku hizi. Sipendi. Kabisa.

Napenda kwenda madukani. Sanasana wakati wa jioni nikitoka kazini ama shughuli zangu ambazo nikonazo. Ama wakati wa weekendi mwisho wa wiki kama siendi kazini ninatenga muda mchache wa kwenda madukani na kununua vitu ambavyo ninavihitaji kuvitumia kwa wiki inayofuata. Na kama kuna kitu labda sikununua hapo nitajipata masaa ya jioni ndo naenda madukani.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyekundu. Ninaona ya kwamba rangi nyekundu inanipendeza sana. Na pia wakati ambapo nimevaa kitu cha rangi nyekundu kama nguo ama kipuli. Ninajiona na pendeza zaidi. Hata mda huo watu wananiambia kwamba ni nakaa vi zuri. Nguo yangu imenipendezekea. Kwa hivo rangi yangu ya kupendeza ni rangi nye kundu.

Mimi huwa sifanyi mazoezi asubuhi. Mara kadhaa tu ndio huwa nafanya mazoezi jioni. Lakini pia sio sana vile. Mimi sishiriki sana katika mazoezi. Ila jambo ambalo mimi ulifanya ni kuogelea. Na kuogelea naenda mchana. Sana sana wakati wa wikendi. Lakini nikiwa nataka labda nifanya mazoezi kidogo kama hile yangu ya kukuruka kamba, ninayafanya masaa ya jioni.

Laa, sipendi kucheza mchezo ya ubau. Ata kusema ukweli mimi sithani nimewai shiriki mchezo ya ubau. Hapa nata nilipokuwa na akuwa. Nilipenda mchezo mingine kama ile tulikuwa tunaita cha mama. Cha mama ni mchezo ambao watoto wanachukua kucheza kama watu wazima. Unapata kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Alafu yanacheza ni kama wanaishi katika jami hivo. Ha, nezasema nikua napenda cha mama sana, lakini si michezo ya ubao. Sipendi kuicheza na hata sijawaicheza.

Mimi napenda kununua vitu mtandaoni. Nimekuja kujifunza na kuona vitu vya mtandaoni. Bei yake ni ya chini ukilinganisha na vitu ambavyo na nunua madukani. Kwa hivo najipata mara nyingi ninaenda kule ili kupata vitu vya dhamana kwa bei ya chini kiasi kushinda kununua vitu hivo kwa maduka.

Naweza sema ya kwamba kwa siku na kunywa kati ya litamoja na nusu na lita mbili. Hiyo ndio maji ambayo mimi hunywa. Lakini hata hivyo unajua kuna maji mengine ambayo labda yako kwa chakula. Ukikunywa chai, iko na maji. Ukikula chakula, maji imehusika. Lakini maji tu bila kuwekwa kwa vitu vingine ama kuwa ndani ya chakula ama juisi. Nawezasema nakunywa kama lita mbili hapo. Na wakati mwingine labda litamoja na nusu.

Mimi napenda kuogelea. Kuogelea ni mchezo wangu wa kwanza ambao naupenda. Na pia nautumia kama njia ya kufanya mazoezi kwa sababu mimi sifanyi mazoezi mengine yoyote. Ispokuwa kuogelea. Na nafanya hivo huwa najaribu sana. Hata nikiogelea kama mara tatu kwa wiki. Nikiogelea nasikia ninaweza nikapumzika. Nafanyisha mwili kazi. Na ninapenda sana kuwa kwenye maji mengi. Kwa hivo kuogelea ndio napenda.

Hapana, mimi suishi mahali ambapo nilizaliwa. Nilizaliwa sehemu za Kericho, county ya Kericho, nchini Kenya. Sehemu ambayo inaitwa Londiani. Halafu kukawa kuna vita sehemu zile kwa sababu ya mambo ya uchaguzi. Hapo ndio wazazi wangu walihama, wakaenda sehemu za kati ya Kenya. Lakini sasa mimi nilipomaliza masomo yangu sikuishi na wazazi wangu niliamua kuja mjini ili kutafta kazi na kujipatia mapato. Kwa hivo nikatoka kule wazazi wangu wanaishi na kwa hivo naweza sema mimi siishi mahali ambapo nilizaliwa.

Mara ambayo nafanya mazoezi ya mwili, naweza sema labda mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki kusema kweli, mimi sijihusishi sana na kufanya mazoezi ya mwili. Ila jambo ambalo nalifanya sana ni kuogelea. Kwa hivyo badala ya kufanya mazoezi mengi, mara kwa mara saa zingine naweza sema labda mara moja kwa wiki. Halafu kama nahitaji kufanya tu mazoezi labda niende kuogelea nasikia kuogelea inasaidia kufanyisha mwili wangu mazoezi.

Ninapenda kufanya kazi nyumbani. Kazi zozote za nyumba mimi hufurahia. Kama ni kuosha vyombo, kwa sababu mimi nataka vyombo vyangu viwe visafi, kutandika kitanda, kupiga deki, kuanika nguo na kuanua, na kuvipanguza viti. Kazi zote za nyumbani mimi nasema na furahia. Jambo moja tu ambalo sifurahi ni kukunja nguo. Lakini kazi zingine zote sana sana zinazohusiana na kueka usafi ninafurahia kufanya kazi zile na ninazipenda.

Naoga mara mbili kwa siku. Asubuhi nikiamka ninahakikisha kwamba nimeoga ndio nijitayarishe kuenda ninakoenda. Kwa hiyo siku alafu nikirudi wakati wa jioni kabla ya kwenda kulala ninahakikisha pia nimeenda bafuni tena kuoga.

Mimi hutumia video kwa mawasiliano, lakini siitumii sana. Mara kadhaa tu mara kadhaa hapa na pale, labda rafiki yangu akinipigia na video basi tunazungumza, tunawasiliana, lakini mara nyingi mimi napendelea kupigiana tu simu ile ya kawaida, bila kuhusisha video na mitandao. Tusimu imetosha na kuandikiana rununu hivi. Ama kutumia programu kama whatsapp kuzungumza na kuwasiliana naona njia zile ni afadhali na hizo ndio mimi hutumia sana. Sana sana huwa situmii video. Ingawa huwa naitumia lakini ni mara kadhaa tu.

Kushirikiana na timu, jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumejuana, tumejuana vizuri, halafu baada hiyo mimi kuhakikisha kwamba yale majukumu ambayo yanahitajika niyatimize ama niyafanye kama mtu binafsi nimeyafanya. Mimi sitakangi nikuwe kwenye timu, halafu ni mimi mvivu, ni mimi sifanyi majukumu yangu, ni mimi nawategemea tu wenzangu wanifanyie mambo ambayo nafaa kufanya hapana. Mimi nikiwa katika timu ili kushirikiana na wengine na hakikisha yale majukumu yangu, nimeyafanya na nimeyatimiza na nimeyafanya vizuri. Halafu, watu wengine wa timu yangu wakija kwangu kuniomba usaidizi na ninaona kwa hakika wanahitaji usaidizi si kujifanya. Ikuwe tu ni ukweli wanahitaji usaidizi wangu na nikue ni kona wakati na muda na uwezo wa kuwasaidia pia nawasaidia. Na ninaamini nikiwasaidia pia nachangia ushirikiano wa timu. Na ninapo timiza majukumu yangu, tumaini langu ni kwamba pia watu wengine wa hiyo timu watatimiza majukumu yao. Na sisi wote tukifanya majukumu yetu bila kuingiliana na tusaidiane jambo la muhimu ambalo linatokea ni kwamba kazi inafanyika. Na kusudi letu kama timu linatimilika.

Sera ambayo naiona ni muhimu katika kampuni ni sera ambayo inanakili majukumu ya mfanyikazi. Hiyo sera ni muhimu sana kwa sababu itamzuia mwajiri kumtumia mfanyikazi wake vibaya labda kumpatia majukumu ambayo hafai afanye kwa sababu hayajanakiliwa katika sera ilioko katika kampuni ya majukumu ya mfanyikazi. Iyo ni sera muhimu sana na inafaa ikuwe imeandikwa vizuri, imeandika majukumu ya mfanyikazi, ili mfanyikazi awe amelindwa kutokana na mwajiri ambaye labda, hana huruma, anaweza akamtumia vibaya na akose kumlipa vizuri.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuzungumza lugha ya kichina. Ninaweza taka kujua kuzungumza lugha hiyo mpya. Naiona ni lugha ngumu, lakini nikisikiza naisikia ni lugha tamu sana. Na pia inaeza nisaidia kufanya mabiashara yangu na wachina. Kwa sababu unajua vitu vingi vya hapa nchini vinatoka katika nchi ya kichina. Kwa hivyo naona nikiweza jua kuongea kichina, ninaweza mzuri sana wa kufanya biashara na wachina kwa sababu tutaelewana, tutajua, tutazungumzaje na tuweze kukubaliana vizuri. Nimewahi jaribu kujifunza kichina, hata niko na vitabu kwangu ambavyo mara kwa mara navisoma, nikitarajia kwamba mwishowe, nitaweza kujua hiyo lugha ya kichina. Mara ya kwanza hata kuvutiwa sana ni lugha ya kichina. Ni wakati ambapo nilianza kutazama filamu za kichina hizi. Haa nikasikia hio lugha yao inasikika vizuri na inanikalia kuwa tamu sana. Na hapo nikakua na tamanio la kujua hiyo lugha. Kwa hivyo nikipata uwezo wa kujifunza na nikuwe na ujuzi wa kuongea kichina. Na niweze kuzungumza kichina ninaweza furahia sana.

Mimi sisomi gazeti. Ah, unajua siku hizi sasa kuna kuwepo kwa mitandao. Na mitandao na mitandao ya kijamii imechangia pakubwa kuwakikisha kwamba hakuna haja tena ya kusoma magazeti. Kwa sababu mambo yote ambayo ningetaka kuyajua, nitayapata huko mitandaoni ya kijami. Hata kuna watu wanaandika mablogi yao. Kuna watu wanapeana habari. Zinazotokea kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Kwa hivo hata sikumbuki mara ya mwisho mimi kusoma gazeti ilikuwa lini ilikuwa kitambo sana kwa hivo hapana mimi sisomi gazeti.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya, ni wakati ambapo nilichukua nguo zangu zote ambazo huwa sijazitumia, nilikuwa sijazivaa kwa muda mrefu na ni nguo nzuri, nikaona ya kwamba zinaweza saidia watu wengine. Kwa hivo nikachukua nguo hizo zote nikaziweka kwenye begi, halafu nikaita mama mmoja ambaye najua anakuanga na mahali ambapo amewaweka watoto mayatima, anawaangalia, anawalisha, anawasomesha. Kwa hivo nikamwita nikamwambia akuje achukue nguo zile, aende azipelekee wale watoto, na ninajua watoto walifurahia na labda kila mtu alipata nguo moja ama mbili ambazo anaweza vaa. Na pia tendo lingine naweza sema, nimewahi patia watu ambao wako manjiani hivi wakiombaomba. Kuna siku nilinunua matunda, nikaenda nikapelekea watu kama hawa ambao wako karibu na kwangu pale. Na ninaona hilo ni tendo nzuri, tendo la kupatia watu ambao wanaombaomba chakula, tendo la kupatia watoto mayatima nguo, hayo yote ni matendo mazuri.

Kutazama video mtandaoni, sana sana natumia YouTube na pia kule TikTok au wakati mwingine naenda kule kujionea video na natumia sasa YouTube sana sana. Lakini kama nataka kuona filamu, filamu nzima nzima hivi yote, basi natumia Netflix. Natumia Netflix, natumia YouTube na natumia TikTok kutazama video kule mtandaoni.

Kumbukumbu nzuri ambalo nikonalo kutoka utotoni ni wakati ambapo nilikuwa napatiwa zawadi mbele ya umati wa wanafunzi wenzangu na walimu. Kwa sababu utotoni mimi nilikuwa wale wanafunzi ambao wanapenda kusoma. Kwa hivyo nilikuwa napita mitihani yangu sana najipata mimi labda namba moja ama namba mbili katika darasa letu. Na ukikuwa namba moja, mbili, tatu katika darasa letu ulikuwa unazawadiwa. Kwa hivyo nakumbuka nikiitwa jina langu, nikienda mbele nikiwa kasichana kadogo kupokea zawadi yangu. Nilikuwa najihisi vizuri sana, nilikuwa najihisi vizuri wakati walimu na wanafunzi wenzangu wananishangilia na kunipigia makofi. Kwa hivo, hiyo ni mojawapo ya kumbukumbu zangu za utotoni ambazo ni nzuri na napenda sana kumbukumbu hio.

Kwa kawaida mimi napendelea sketi, navaa suruali lakini sivai mara nyingi kama mara ambayo navaa sketi au marinda. Sketi naiona ni nzuri kwa sababu mimi ni mwanamke. Na ukivaa sketi unonekana, mwonekano wako unakuwa ni mwonekano wa mwanamke sana. Unajua suruali pia wanaume wanazivaa lakini hawavai sketi. Ingawa wanawake wanaweza vaa suruali na wavae sketi pia, lakini mwanamke ambaye anachagua kuvaa sketi mwonekano wake unakaa kweli ni mwonekano wa mwanamuke. Kwa hivyo napenda sketi, nikona sketi kadhaa kwangu, za aina tofauti tofauti na mimi huzivaa kila mara.

Mimi hufua mara moja kwa wiki na mara hiyo moja ambayo nafua sana sana ni mwisho wa wiki huko wikendi. Wikendi ndio utanipata sasa zile nguo zote ambazo nime zitumia wiki nzima. Sasa nimepata nafasi ya kuzifua. Kwa hivo nafua mara moja kwa wiki. Isipokuwa labda kuwe kuna kitu ambacho nataka kukiosha kwa dharura labda kuna nguo flani ambayo nafaa nivae na labda sio safi basi naweza ya osha, naezaifua katikati ya wiki lakini kama tabia ama kama mazoea sana sana mimi hufua mara moja tu kwa wiki.

Chakula ninachokipenda ni wali, wali ambao umepikwa kando, umechemshwa kando na maji na chumvi. Halafu sasa unatengenezewa kando yake mchuzi wa nyama. Nyama ambayo mwanzo ime imechemshwa ili kuifanya iive na iwe nyororo vizuri. Halafu baadaye irudi sasa ikaangwe na kitungu, mafuta, iwekwe nyanya na viungo vingine. Halafu irudi iwekwe maji kiasi ili kutengeneza mchuzi mtamu sana. Kwa hivyo hiki ni chakula ambacho mimi hukila. Na mtu aliye ni funza mambo ya kupika wali hivi ni mama yangu. Alikuwa anapenda sana kupika wali wakati nilikuwa mdogo. Kwa hivyo nadhani nilikuwa tu kama nimejua wali ukipikwa na mchuzi ni chakula kizuri sana na nikakua nikipenda hata wa leo.